Kwanza, hupenda kuvaa nguo zinazofaa, zinazotengeneza joto, kama koti nzito. Fulana za mikono mirefu, soksi zenye unene na kofia au skafu. Ili mwili wangu usipate baridi sana. Hii husaidia kupunguza hatari ya kuugua na kunifanya nijisikie raha zaidi ninapofanya shughuli za kawaida. Baada ya hapo, napendelea kukaa karibu na vyanzo vya joto pale nyumbani. Kama jiko la umeme au kambi ya moto. Huku nikisafiri kwa utulivu na kufanya kazi ndogo ndogo ili mwili usipate baridi nyingi. Napenda pia kunywa vinywaji vya moto kama chai, kahawa au supu. Kwa sababu huchangia joto la mwili na kunipa raha ya kipekee, ya kiakili na kimwili. Zaidi ya hilo, napunguza kuwa nje kwa muda mrefu na nikihitajika kwenda, ninapanga vizuri muda na njia kuhakikisha mwili wangu haupati baridi kali. Pia napendelea kufanya shughuli zinazoongeza mwendo kidogo kama kutembea ndani ya nyumba au kufanya mazoezi madogo. Ili, kuongeza joto la mwili na kudumisha nishati. Hatimaye, baridi kali hunipa nafasi ya kupumzika, kusoma vitabu, kusikiliza muziki au kufanya shughuli nyumbani zinazonifurahisha. Jambo linalonifanya nijisikie salama na mtulivu.